Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kidagaa kimemwozea cha ken walibora. Nina kipenda kwa sababu ni hadithi inayo onyusha maisha halisi ya jamii na changamoto wanazo pitia watu wa kawaida. Hadithi hii inaguza maswala ya uongozi, haki na mateso ya wananchi. Msika ninaye mkumbuka sana ni sudi kwa sababu ni jasiri na anasimama kutetea ukweli licha ya matatizu. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswahili shuleni. Baada ya kukisoma, ningependa pia kusoma kitabu kingine cha Ken Walibora kwa sababu mtindo wake wa uandishi kuna nivutia na una ujumbe mzito kwa jamii.

Ninakabiliana na mabadiliko kazini kwa kuwa na mawazo wazi na kubadilika haraka. Najitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko kujifunza ujuzi mpya inayo itajika. Na kuuliza maswali ili nifanye kazi vizuri. Pia nina baki na mtazamo chanya. Kushirikiana na wenzangu na kutumia mabadiliko kama fursa ya kujiboresha.

Ndiyo, nimewai kueka picha mtandaoni, lakini kwa wangalifu mkubwa. Shiriki picha chache tu. Zile zizizo na tarifa binafsi. Na wakikisha mipangilio. Yafaraga, ikosalama. Pia ufikiria hatari za muda mrefu kabla kuchapisha chochoote.